Timub ora ya mpira wakiragbi wa marekani ni New England Patriots hasa kutoka kutokana na historia yao ya ushindi na nidhamu ya mchezo wana mfumo dhabiti makini kwa kila mchezo. Na viongozi wenye uzoefu wa hali ya juu ushindi wao mara nyingi haustahili bahati tuu ni matokeo yamepangwa mazoezi na nidhamu wachezaji wao huchaguliwa kwaujuzi na hufanya kazi kama timu moja badala ya kutegemea kipaji cha mtu moja. Kwa ujumla ni mfano wa jinsi umakini ushirikiano na nidhamu unavyotoa matokeo makubwa.

Ndiyo, napeda kulima bustani sababu hunipa utulivu na kunifudisha uvumilivu. Kuona kitu kikikua kutokana na juhudi zako, kunaridhisha sana. Pia ni njia nzuri ya kuodoa msongo wa mawazo na kukaa karibu na mazigira ya asili. Kulima bustani hunifanya nithamini muda na mchakato, si matokeo ya haraka tu.

Najihusisha na kulinda mazingira kwa tabia ndogo ya kila siku ambazo zinachangia zaidi ya maneno. Na kuguza taka kutumia tena na kuchagua bidhaa zinazo weza kuchakatwa. Napunguza matumizi ya plastiki na maji bila sababu na kutumia umeme kwa uangalifu. Nikishiriki kwenye jamii huhimiza wengine kuchukua hatua ndogo zinazo ongeza usafi na afya ya mazingira kwa ufupi nidhamu ya kibinafsi ni msingi wa kulinda dunia.

Hapana, siweki picha zangu mtiadaoni mara kwa mara. Nafahamu hatari za faragha na matumizi mabaya ya taarifa binafsi. Kwa hiyo, nachagua kuwa umakini. Nikiweka picha ni kwa sababu maalumu na kwa watu ninaowaamini tu. Sioni haja ya kudhibitisha maisha yangu kwa kila mtu mtadaoni. Kwangu faragha ni dhamani, si kitu cha kuuzwa kwa likes.